Leo ningependa kuzungumzia mada ya kawaida lakini muhimu sana katika maisha ya kila siku ambayo ni mkate wa aina gani napenda. Mkate ni chakula kinachopendwa na watu wengi na hutumika wakati wa kifungua kinywa chakula cha mchana au ata chakula cha jioni. Kwa upande wangu napenda mkate laini na wenye laza nzuli hasa mkate wangano au mkate mweupe uliookwa vizuli Napenda mkate ambao simkavu sana wala mzito kupita kiasi Bali unaulaini na unaofanya iwe laisi kutafuna na kufurahia Napenda mkate huu kwa sababu hunipa nishati. Mkate unapoliwa asubui hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu, nikiambatanisha na chai maziwa au ata siagi. Hunifanya nijisikie nimeshiba na niko tayari kwa shuguli za kila siku. Pia mkate ninaopenda ni ule unakua safi na mzuri Mkate mpya unaharufu nzuri na laza ya kipeke Unapokatwa au kungatwa unahisi ubora wake Hii unifanya nisamini zaidi chakula na kujifunza kula kwa shuklani Zaidi ya hilo mkate ni chakula kinachoweza kuchanganywa na vitu mbalimbali naweza kula na malage, mayai, jamu au ata supu. Urahisi huu hunifanya niupende zaidi kwa sababu auchoki haraka na unafaa kwa watu warika zote. Mkate pia hunikumbusha maisha ya kila siku ya familia Mara nyingi kula mkate pamoja nyumbani huleta mazungumzo, vicheko na mshikamano Hivyo mkate si chakula tuu bali ni semu ya kuunganisha watu Kwa kumalizia napenda mkate laini safi na wenye laza nzuri Kwa sababu hunipa nishati, furaha na kumbukumbu mzuri Mkate ni chakula rahisi lakini chenye samani kubwa katika maisha yetu ya kila siku.

Leo ningependa kuzungumzia mada muhimu sana katika dunia hii sasa. Ambayo ni jee, ninatumia teknolojia ya sauti. Kwa upande wangu, ndiyo ninatumia teknolojia ya sauti. Na teknolojia hii imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku teknolojia sauti ni pale tunapotumia sauti zetu kuwasiliana na vifaa ya teknolojia mfano wa teknolojia hii ni kama kutumia simu kutoa ambi kwa sauti, kusikiliza ujumbe wa sauti, kutumia program mbalimbali za kutafsiri sauti au kusikiliza maelekezo kupitia vifaa vyake elektroniki. Teknolojia hii imelaisisha sana mambo mengi ambayo zamani yalihitaji muda na juhudi kubwa. Ninatumia teknolojia ya sauti kwa sababu inaokoa muda. Badala ya kuandika naweza kuzungumza na kifaa changu Kikafanya kile kitu ninachotaka. Hii ni muhimu sana hasa ninapokuwa na haraka au mikono yangu ipo kwenye shuguri nyingine. Pia unizaidia kufanya kazi kwa haraka kwa ufanisi Zaidi ya hayo teknolojia ya sauti unisaidia kujifunza na kupata taarifa Kupitia sauti ninaweza kusikiliza mafunzo mbalimbali kusikiliza vitabu vya sauti au wabali au maelekezo Hii unifanya nijifunze ata nikiwa safarini au nikiwa nafanya kazi nyingine. Hii ni njia rahisi na ya kisasa ya kuongeza mahalifa Teknologia sauti pia imeboresha mawasiliano Kupitia ujumbe wa sauti au simu ninaweza kuwasiliana na watu walioko mbali kwa urahisi na hii uhimarisha mausiano na kuzaidia kazi kufanyika bila vikwazo vya umbali Pia teknolojia sauti ni msaada mkubwa kwa watu wenye changamoto za kuona au wenye changamoto za kuandika Hii inawapa fursa ya kutumia teknolojia kama wengine Jambo ambalo linaonesha kuwa teknolojia inalenga kusaidia jamii nzima kwa kumalizia Ninatumia teknolojia ya sauti kwa sababui inalaisisha maisha, inanisaidia kujifunza, kuwasiliana na kufanya kazi kwa ufanisi. Teknolojia hii inaendelea kukua na nijukumu letu kuitumia vizuri na kwa manufaa chanya. Teknolojia sauti si ya anasa tu, bali ni chombo muhimu cha maendeleo katika dunia ya leo.